Mabadiliko ni mzuri kazini, tukifananisha kitambo vile watu wanafanya kazi, na saa kitambo kulikuwa na, kulikuwa na, yaani haikuwa na hizi teknolojia, yenye watu wanatumia saa hizi. But saa hii, wamekuja na teknolojia, yenye inafanya watu kazi inakuwa rahisi. So mabadiliko ni mzuri sana. Kama muda inaenda, inasonga, inasonga. Pia mabadiliko kazini ni mzuri. Kwa sababu inaeza inaeza ongeza ongeza kuburudisha kwa wafanya kazi, watu kuhusiana na mambo mengi. Mambo yenye itakuja kufanya kampuni iongeze mawaidha na itafanya kampuni ifanye vizuri kibiashara.